Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa wa wastan, si kikubwa sana lakini kina nafasi ya kutosha kila kitu ki ninachohitaji. Kuta zake zimechorwa rangi ya buluu, nyepesi, ambayo inanipa utulivu na hisia ya amani. Kitanda changu ni kizuri na kinapendeza, ikiwa na godoro lakini na mshuka safi na ufanya niwe na usingisi mzuri. Kila usiku kutoka dirishani naweza kuona bustani ndogo yenye maua na miti. Jambo linalonipa furaha na kupumzika machoni. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni kona yangu ya kusomea ambayo ninaweka vitabu vyangu nikipenda kusoma kabla ya kulala. Hiki chumba ni sehemu ninayopenda, kuwa nayo mahala pa kupumzikia na kujiandaa kwa siku mpya.

Msimu ninaoupenda zaidi ni majira ya joto napenda joto la wastani jua angalau na siku ndefu zinazowezesha kufanya shughuli nyingi nje ya nyumba. Majira haya yananipa hisia za furaha na uhuru kwani unaweza kwenda bustani kuogelea au kufanya matembezi bila baridi kubwa au mvua. Pia majira haya ya joto hutoa fursa ya kusherehekea hafla mbalimbali za mafamilia na marafiki na mara nyingi hunipa motisha ya kuwa na nishati ya kuanzisha miradi mpya. Nadhani sababu nyingine ni kwamba majira haya yanafaa kwa mavazi maridadi na rangi za furaha. Jambo linaloongeza hamasa kwa ujumla majira ya joto ni wakati wa furaha utulivu na shughuli nyingi za kibiashara na burudani.

Mara nyingi ninaongoja barua pepe mara tatu hadi nne kwa siku. Kila wakati ninapokea harifa hau jumbe mpya ninajaribu kuangalia ili kuakikisha sina dharifa muhimu zinazohitaji majibu ya haraka. Hata hivyo sipendi kuangalia barua pepe kila dakika kwaani hiyo inawesa kuangalia kasi nyingine na kuposesa muda. Kwa kawaida napanga vipindi maalum ya mchana na jioni kuangalia barua pepe. Kuhakikisha ninaweza kutoa majibu yenye maana kwa wakati. Hii pia inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa muda wa kupanga kazi ya zangu. Kwa ujumula ninachukulia barua pepe kama chombo cha muhimu cha mawasiliano lakini kinapokelewa kwa mpangilio na nidhamu.

Ningependa sana kujifunza lugha mpya hasa kijapani au kifaransa. Kujua lugha mpya kunanipa fursa ya kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti. Kuelewa historia na utamaduni wao na pia kunipanua ufahamu wangu wa ulimwengu. Pia kujifunza lugha kunachangia akili kufanya kazi vizuri kwa sababu kunalazimisha kumbukumbu mantiki na mtindo wa kuzungumza. Nilijaribu mara moja kujifunza kijapani kwa kutumia apu za kujifunza lugha lakini bado ninahitaji mazoezi makubwa zaidi. Ningeanza kwa kujisomesha kila siku, kushirikiana na walimu au marafiki wanaozungumza lugha hiyo na kujaribu kutumia maneno mapya katika mazungumzo. Nafikiria ni wakati mzuri wa kuanza sasa kwani ni na hamasa na muda wa kujitolea.

Kila siku ninapenda kufanya masoesi ya mwili ili kueka afya yangu katika hali nzuri. Mara nyingi napenda kukimbia na kufanya masoesi ya ngufu nyumbani kama pushups na squids. Kwa kawaida ninafanya masoesi mara tatu hadi nne kwa wiki. Na mara nyingine nikijumuhisha matembesi ya muda mfupi siku nyingine. Wakati ninapopenda kufanya masoesi ni asubuhi mapema. Kwani hewa ni safi na ninakuwa na nishati ya kutosha kuanza siku. Bahada ya masoesi ninahisi kufuraha utulivu na ngufu na mara nyingine isia ya kurithika kwa kuwa nimejali afya yangu. Masohesi uniwesesha kuwa na akili safi kupungusa msongo wa mawaso na kunifanya nijisikie visuri kimwili na kiakili.